Sera ya kampuni ambayo ninaiona ni muhimu ni sera ya maadili. Kwa sababu sera hiyo ni muhimu kwa kuwa sera hiyo inachunga jinsi wafanyikazi wanavyo jianda katika kufanya kazi yao, kazi zao. Sera hiyo pia inachunga jinsi wafanyikazi wanavyo jivaa wakikuja kazini. Sera hiyo pia inachunga jinsi wafanyikazi wanajielekeza na wafanyikazi wengine.

Jambo ambalo mimi binafsi nafanya kukamilisha kazi kwa wakati ni kwanza mimi huanza kazi mapema. Ninapokuwa na kazi mimi huamka asubuhi na mapema kuanza kufanya kazi. Ndiposa niweze kukamilisha kazi hiyo kwa haraka na mapema kabisa. Ya pili mimi hufanya kazi hiyo. Mimi huweka ratiba yangu, mimi hufwata ratiba yangu ya kufanya kazi, ndiposa nimalize kazi zote kwa wakati, ili nisisahau kazi yoyote, mimi huandika ratiba yangu, ndiposa naifuatilia wakati ninafanya kazi.

Naam, kwa kweli sijai enda kimwili kwenye maonyesho ya sanaa lakini nimejifunza mengi kutokana na yale ambayo nimeona katika picha au video vinavyo onyesha mambo kuhusu sanaa. Video ya kwanza ambayo nimeona katika maonyesho ya kisanaa ni video ya uchoraji. Nimejifunza mengi katika video hiyo ambayo niliona. Ya pili ni sanaa ya uchongaji na ufyanzi. Sanaa hiyo nimeweza kujifunza mengi kwa kuwa nimeona jinsi mtu anaweza kutumia mbao kuchonga sanaa ya picha la mtu. Sanaa ingine nimeona ni sanaa ya ya maonyesho ya picha. Sanaa hiyo nimeweza kuipenda kwa sababu ni mojawapo ya sanaa ambazo mimi hupenda kuona. Sanaa ya uonyesheji wa picha kwa lugha ya kimombo photography. Sanaa hiyo huwa yanifurahisha na kila wakati ninapoiona mimi huwa na furaha sana. Lakini kwa ukweli kuenda kwenye maonyesho ya kisanaa kimwili nayo sijai enda ila nimewahi ona kwenye video Naam.

Kusherehekea mwaka mpya kwangu kunaweza kuwa na kunaweza kuwa kwa namna mingi. Namna ya kwanza ni kusherehekea na marafiki. Kusherehekea na marafiki huwa ni mojawapo ya namna mbayo mimi hutumia kusherekea mwaka mpya. Kwa kuwa mimi hujiunga na marafiki wangu, tunapika vyakula mingi, tunanunua vinyweo mingi pia, kwa hivyo sisi husherehekea kwa kukula chakula hizo na marafiki zangu wote. Pia mimi husherehekea mwaka mpya kwa kuomba, mimi huenda kanisa kila inapofi kila mwanzo wa kila mwaka mimi huenda kanisa ni. Kuomba na kushukuru mungu kwa yale yote ambayo amenitendea mema, mimi huenda na kushukuru mungu na kumuomba tena anijalie, mambo yangu ifunguke katika mwaka mpya, ya pili mimi huandika malengo, ya tatu mimi huandika malengo ambayo nataka kufanya na kutimiza katika kila mwaka. Mimi huwa na malengo, mimi huandika malengo yangu ndiposa niweze kuwa kipawa mbele na maendeleo yangu kibinafsi, kama mtu. Kwa hayo tu. Ni hayo tu ambayo mimi husherekea mwaka mpya.